Unatumia kompyuta kwanini zaidi? Kwanza kabisa, ninatumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi na masomo. Kompyuta hunisaidia kuandika nyaraka, ripoti, na kazi mbalimbali kwa urahisi na haraka. Badala ya kuandika kwa mkono, kompyuta hunipa nafasi ya kuhariri, kusahihisha makosa, na kupanga kazi yangu kwa mpangilio mzuri. Hii huongeza ufanisi na kuokoa muda mwingi. Pili, ninatumia kompyuta kwa ajili ya kutafuta na kusoma taarifa. Kupitia intaneti, ninaweza kupata makala za kielimu, vitabu vya kielektroniki na tafiti mbalimbali zinazohusiana na masomo au kazi yangu. Kompyuta hunipanua wigo wa maarifa na hunifanya niwe na taarifa za kisasa. Hii ni muhimu hasa katika ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Sababu nyingine kubwa ni mawasiliano, ninatumia kompyuta kuwasiliana na watu wengine kupitia barua pepe, mikutano ya mtandaoni na majukwaa mbalimbali ya mawasiliano. Hii hunirahisishia kuwasiliana na wenzangu, wa kazi, elimu na marafiki walioko mbali. Mawasiliano haya huokoa gharama na muda na huimarisha ushirikiano. Pia, ninatumia kompyuta kwa ajili ya kujifunza ujuzi mpya. Kuna kozi nyingi mtandaoni, video za mafunzo na programu ya kujifunza ambazo hunisaidia kukuza ujuzi wangu wa kitaaluma na binafsi. Kompyuta hunifanya niendelee kujifunza hata nikiwa nyumbani au mahali popote. Zaidi ya hayo, kompyuta hutumika katika kupanga na kuhifadhi taarifa. Nina hifadi nyaraka, picha, kumbukumbu muhimu, kwa njia ya kielektroniki badala ya karatasi. Hii hunisaidia kulinda chaarifa zangu, dhidi ya kupotea na kunifanya nizipate kwa urahisi wakati wowote ninapozihitaji. Kompyuta pia ninaitumia kwa burudani na mapumziko. Ninaweza kuangalia filamu, kusikiliza muziki au kusoma makala za burudani. Ingawa si matumizi yangu makuu, burudani hunisaidia kupumzisha akili baada ya kazi au masomo. Aidha, ninatumia kompyuta kwa ajili ya ubunifu na kujieleza, naweza kuandika mawazo yangu, kuandaa mawasiliano, au hata kujifunza programu za kubuni. Hii hunipa nafasi ya kutumia vipaji vyangu na kuonyesha mawazo yangu kwa njia ya kisasa. Mwisho kabisa, ninatumia kompyuta kwa sababu inanipa urahisi na ufanisi katika maisha ya kila siku. Kazi nyingi ambazo zingehitaji muda mrefu au juhudi kubwa zinaweza kufanywa kwa haraka kwa msaada wa kompyuta. Kwa jumla, ninatumia kompyuta zaidi kwa sababu ni chombo muhimu kinachoniwezesha kufanya kazi, kujifunza, kuwasiliana na hata kupumzika kwa ufanisi. Kompyuta imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na chombo kisichoweza kukosekana katika ulimwengu wa leo.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Kwanza kabisa, ninapogundua kuwa nahitaji msaada kazini hukubali ukweli huo bila kujilaumu. Najua kukua kuhitaji msaada si ishara ya udhaifu, bali ni sehemu ya kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi. Kukubali hali hii hunisaidia kuandoa hofu na aibu na kunifanya niwe tayari kutafuta suluhisho. Hatua inayofuata ni kuelewa aina ya msaada ninayo hitaji. Huwa najathamini na kujiuliza. Je, ninahitaji msaada wa maarifa, uzoevu, muda au rasilimali. Kutambua aina ya msaada hunisaidia kujua ni nani wa kumuendea na ninani kwa namna gani ya kuomba msaada huo. Bada ya hapo, huwasiliana waziwazi na watu wanao husika, na weza kumwendea mwenzangu wa kazi, msimamizi, au mtu mwenye uzoevu zaidi katika eneo husika. Ninapotoa ombi langu, hujaribu kueleza tatizo kwa uwazi na kwa heshima, nikiainisha nilichojaribu kufanya na mahali nilipo kwama. Hii huwafanya wengine kuelewa hali yangu kwa hurahisi na kutoa msaada unaofaa. Vile vile, ninajifunza kusikiliza ushauri kwa makini. Wakati mtu anaponisaidia, huwa sisumbui au kupuuza mawazo yake. Nasikiliza, nauliza maswali pale ninapohitaji ufafanuzi na ninachukua maelekezo kama fursa ya kujifunza. Kusikiliza vizuri hunifanya nipate faida zaidi ya msaada ninawapewa njia nyingine ninayotumia ni kutumia vyanzo vilivyopo kazini Hii inaweza kuwa miongozo ya kazi, nyaraka za shirika au mifumo ya ndani ya mawasiliano Kabla au baada ya kuomba msaada, huangalia raslimali hizi ili kuongeza uelewa wangu na kuepuka kuomba msaada kwa jambo ambalo ningeweza kujitatulia mwenyewe. Pia, ninapohitaji msaada na jitahidi kudumisha mtazamo chanya na wakujifunza, badala ya kuona tatizo kama kikwazo naliona kama nafasi ya kukuza ujuzi wangu. Mtazamo huu hunifanya nipokea msaada kwa shukran na kuutumia vizuri. Baada ya kupokea msaada, huchukua hatua za utekelezaji. Siishi kusikiliza tu, bali hutumia ushauri niliopata kutatua tatizo. Ikiwa kuna sehemu sijaelewa, huuliza kwa heshima. Hatua hii hunisaidia kuhakikisha kuwa msaada niliopata unamatokeo halisi. Mwisho kabisa, ninahakikisha na shukuru na kuthamini msaada niliopata. Kutoa shukrani hujenga mahusiano mazuri kazini na huonyesha heshima kwa muda na juhudi za wengine. Pia hujenga mazingira ya kazi yenye ushirikiano ambapo watu wanajisikia huru kusaidiana. Kwa jumla, ninapohitaji msaada kazini, huchukua hatua kwa utulivu, uwazi na heshima. Ninaamini kuwa kuomba na kupokea msaada nisehemu muhimu ya mafanikio ya mtu binafsi na yatimu kwa jumla.

Niambie kuhusu mnyama wako wakufugwa au unayetaka kumfuga mnyama ambaye ningetaka kumfuga na ambaye pia napenda sana ni mbwa mawazo ya kwanza ninapo mfikiria mbwa ni uaminifu, urafiki na furaha. Mbwa ni mnyama anayejulikana kwa upendo wake Kwa binadamu na uwezo wake wa kuunda uhusiano wa karibu sana na mmiliki wake. Ndiyo maana ningependa sana kumfuga kama mnyama wa nyumbani. Kwa muonekano, mbwa wana maumbo na rangi mbalimbali kulingana na aina yao. Wengine ni wakubwa, wengine ni wadogo. Wengine wana manyoya marefu na wengine mafupi. Macho yao mara nyingi huonyesha hisia, furaha, huzuni au msisimko. Ninapenda sana jinsi mbwa anavyoweza kukuangalia kwa macho yenye upendo na uaminifu. Kana kwamba anakuelewa hata bila maneno. Kwa upande wa tabia na mwenendo, mbwa ni mnyama mwenye urafiki na utii. Wanapenda kucheza, kutembea na kuwa karibu na watu. Mbwa wengi ni walinzi wazuri kwa sababu huwa makini na mazingira yao na huweza kutoa ishara wanapohisi hatari. Pia ni mnyama wanaoweza kufundishwa kwa urahisi, jambo linalawafanya wawe wasaidizi wazuri katika kazi mbalimbali kama ulinzi, uokoaji na hata kusaidia watu wenye ulemavu. Mbwa pia wanatabia za kuchakesha. Wakati mwigine hucheza kwa kurukaruka bila sababu, hukimbiza mikia yao, wenyewe, na hufanya sauti za ajabu wanapokuwa na furaha. Kuna mbwa ambao wanapenda kujificha vitu au kukaa katika mikao ya kuchekesha. Jambo linalawafanya watu kucheka na kusahau kuwa wanamigombo ya mafikira. Tabia hizi hunifanya ni waone kama marafiki wa kweli na binadamu. Sababu kubwa inayofanya nipende kumfuga mbwa ni ukweli kwamba hutoa upendo usio na masharti. Mbwa hajali hali yako ya kifedha au makosa uliyofanya. Yeye huonyesha furaha kila unapo mkaribia. Hili hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Mbwa hunifanya nijisikie si peke yangu. Hasa wakati wa upweke na huzuni. Zaidi ya hayo, kumfuga mbwa hunisaidia kuwa mtu mwenye nidhamu na uwajibikaji. Mbwa anahitaji chakula usafi na mazoezi ya mara kwa mara. Hii hunifanya nipange muda wangu vizuri na kujifunza kujali kiumbe kingine. Pia, kutembea na mbwa hunifanya nipate mazoezi ya mwili na hewa safi. Kuhusu kupenda mnyamapori wakufugwa napenda wanyama kwa sababu wanatufundisha maadili ya msingi ya maisha kama uaminifu, subira na huruma. Ingawa ni wanyama, mara nyingi huonyesha tabia ambazo binadamu wanapaswa kuiga. Wanyama pia huleta amani ya moyo na furaha ya kweli bila masharti. Mbwa anauwezo wa kutambua hisia za binadamu. Mara nyingi mbwa huweza kuhisi mmiliki wake akiwa na huzuni, hasira, furaha na hutenda kulingana na hali hiyo. Kwa mfano, mtu akiwa na huzuni, mbwa anaweza kukaa karibu naye kimya kimya au kujilaza karibu kama njia ya kutoa faraja. Tabia hii hunifanya nione mbwa kama mnyama mwenye hisia na huruma ya kipekee. Pia mbwa husaidia kuimarisha afya ya kiakili na pia mbwa huleta usalama na ulinzi Hata kama si mbwa mkubwa wanyama wengi huwa na silika ya kulinda Hubweka, huonyesha tahadhari na wakati mwngine hujitokeza mbele ya mmiliki wake wanapohisi tishio Hii hunipa hisia ya usalama na amani, hasa nyumbani. Napenda mbwa kwa sababu huleta watu pamoja. Unapotembea na mbwa ni rahisi kuanza mazungumzo na watu wengine. Watu wengi hupenda mbwa na hii hufungua milango ya urafiki na mawasiliano mapya Hivyo mbwa huni imarisha maisha ya kijamii na mmiliki wake. Mwisho kabisa mbwa ni hukua na mtu mwenye huruma na moyo.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri ni mtu mwenye uwezo wa kuwaongoza wengine kwa njia chanya ili kufikia malengo ya pamoja. Uongozi hauhusu mamlaka pekee, bali hunahusu ushawishi, maono, maadili, na uwezo wa kuhamasisha wengine. Kuna sifa nyingi zinazomfanya mtu awe kiongozi mzuri na sifa hizi huonekana katika tabia, maamuzi, na namna anavyoshugulikia na watu anavyowaongoza. Sifa ya kwanza muhimu ni kiongozi mzuri ni maono. Kiongozi anapaswa kuwa na mwelekeo wazi na anapotaka kuwapeleka watu wake na shirika lake. Maono humsaidia kiongozi kupanga mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Pia huwapa wafuasi matumaini na mwelekeo. Bila maono, uongozi huwa wa kubahatisha na hukosa mwelekeo thabiti. Sifa nyingine muhimu ni mawasiliano mazuri. Kiongozi mzuri anajua jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi, kwa heshima na kwa ufanisi. Anapasa kusikiliza mawazo ya wengine, kutoa maelekezo yanayoeleweka na kufafanua malengo bila kuleta mkanganyiko. Mawasiliano mazuri hujenga uaminifu na hupunguza migogoro ya ndani ya kikundi au shirika. Aidha, uadilifu na uaminifu ni sifa muhimu sana kwa viongozi. Kiongozi mzuri anapasa kuwa mwaminifu, mkweli na mwenye kushikilia maadili mema. Watu humuamini kiongozi anayesimama kwa kweli na haki, hata katika mazingira magumu. Uadilifu humfanya kiongozi awe mfano bora kwa wengine na hujenga heshima ya kudumu. Sifa nyingine ni uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kiongozi hukutana na changamoto nyingi zinazohitaji maamuzi na busara. Kiongozi mzuri huchambua hali, husikiliza ushauri na kisha hufanya maamuzi yanayolenga manufaa ya wengi. Hata kama maamuzi si maarufu, kiongozi mzuri huwa tayari kuyasimamia kwa ujasiri. Vile vile, kiongozi mzuri anapasa kuwa na huruma na kuelewa watu anaowaongoza. Hii inamaanisha kutambua hisia, changamoto na mahitaji ya wengine. Kiongozi mwenye huruma hujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano, heshima na ushirikiano. Watu hufanya kazi kwa bidii zaidi wanapojihisi kuthaminiwa na kueleweka. Sifa nyingine muhimu ni uwezo wa kuhamasisha na kuwatia moyo wengine. Kiongozi mzuri huwaimiza watu wake wafanye kazi kwa bidii na kuamini uwezo wao. Anapongeza mafanikio, anatambua juhudi na kusaidia wengine kuona thamani yao Uhamasishaji huu huongeza ari ya kazi na tija Pia, uvumilivu na subra ni sifa muhimu kwa viongozi Si kila jambo hufanikiwa mara moja na si kila mtu huenda kwa kasi sawa Kiongozi mzuri huwa mvumilivu, tayari kufundisha, kusahihisha na kutoa nafasi ya kujifunza kutokana na makosa. Subira humsaidia kudumisha utulivu na hata wakati wa misukosuko. Sifa nyingine ni uwajibikaji. Kiongozi mzuri anakubali wajibu wa maamuzi na matokeo yake. Iwe ni mazuri au mabaya. Hata anapokosea, huwa tayari kukiri makosa na kuchukua hatua za kurekebisha. Hii huongeza heshima na kuonyesha ukomavu wa uongozi. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa timu. Uongozi wa kweli hauweki kiongozi juu ya wengine bali humweka pamoja nao. Kiongozi mzuri hushirikiana na timu, huheshimu mawazo ya wengine na hutambua kuwa mafanikio ni ya pamoja, si ya mtu mmoja. Mwisho kabisa, kiongozi mzuri anapaswa kuwa mwenye kujifunza kile wakati, dunia hubadilika na changamoto hubadilika pia. Kiongozi anayejifunza huongeza maarifa, huboresha ujuzi wake na hubaki kuwa kiongozi mwenye ufanisi katika mazingira anayobadilika.

Niambie kuhusu harufu unayoipenda zaidi. Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua inaponyesha kwa mara ya kwanza. Hasa baada ya kipindi kirefu cha jua kali. Harufu hii mara nyingi huitwa harufu ya udongo Mvua inapogusa ardhi kavu. Ni harufu ya as asili kabisa. Laini lakini yenye nguvu ya kipekee, na hunipa hisia ambazo ni vigumu kuelezea kwa maneno machache. Mara nyingi, nahisi harufu hii wakati mawingu meusi yanapojikusanya, angani na mvua inaanza kudondoka polepole. Wakati mvua ya kwanza inagonga udongo, majani na barabara, hewa hubadilika ghafla na kujaa harufu safi na tulivu. Ni harufu ambayo huja bila kualikwa, lakini ikifika hujaza mazingira yote kwa utulivu wa ajabu. Harufu hii unikumbusha sana nyakati za utotoni, hasa kipindi cha likizo nikiwa nyumbani au kijijini. Nakumbuka nilivyokuwa nikicheza nje kabla ya mvua kuanza, halafu wazazi au wazee waki tutaka tukimbilie ndani. Baada ya mvua kunyesha, tulitoka nje tena na kuvuta harufu ile ya udongo wenye unyevunyevu. Harufu hiyo hunirudisha katika kumbukumbu za furaha, uhuru, na maisha ya sio na presha. Pia, harufu ya mvua hunikumbusha mwanzo mpya. Bada ya mvua kunyesha, mazingira huonekana safi, mimea huonekana ya kijani zaidi, na hewa huwa nyepesi kupumua. Hii unipa hisia ya matumaini, kana kwamba kila kitu kinaanza mpya. Harufu hiyo hunifanya nihisi kuwa hata katika maisha, baada ya changamoto au kipindi kigumu, kuna nafasi ya kwanza tena. Kihisia, ninapopata harufu hii na hisi utulivu mkubwa wa ndani. Mawazo yanapungua, msongo wa mawazo hupungua na akili inakua tulivu. Ni harufu inayonifanya nisimame kwa muda, nivute pumzi ndefu na kufurahia wakati uliopo. Wakati mwingine hunifanya nitabasamu bila hata sababu ya wazi. Harufu hii unipa hisia ya ukweli na huwalisia wa maisha. Tofauti na manukato yaliotengenezwa viwandani, harufu ya mvua ni ya asili kabisa. Hunikumbusha huhusiano wa binadamu na mazingira na umuhimu wa kuilinda asili. Hunifanya nihisi karibu zaidi na dunia na mazingira yanayonizunguka. Zaidi ya hilo, harufu ya mvua huni amasisha, kufikiria na kutafakari. Wakati mvua inanyesha na harufu hii ipo hewani, napenda kukaa kimya, kuangalia matone ya mvua yakidondoka na kufikiri maisha, malengo na safari niliyopita. Ni harufu inayofunga, inayafungua mlango wa mawazo ya kina na ya utulivu. Ingawa napenda harufu ya maua mazuri na manukato laini, harufu ya mvua inabaki kwa yapi kipeke kwa sababu haichoshi kamwe. Kila mara inaponukia, huleta hisia zile zile za faraja na furaha, kana kwamba ni mara ya kwanza. Haijalishi ninaipata wapi, kijijini, mjini, hau hata ni kiwa njiani, huigusa nafsi yangu kwa njia ile ile. Kwa jumla, harufu ninayopenda zaidi, si tu kwa sababu ya harufu yenyewe, bali kwa sababu ya kumbu kumbu, hisia na maana inayobeba. Hunikumbusha utoto, amani, matumaini na uzuri wa mambo madogo katika maisha. Dio maana kila mara ninapopata harufu ya mvua ya kwanza, uhisi nimepata zawadi ndogo kutoka kwa asili.

Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa, na uzoevu huo umekua wa kipekee na wenye mafundisho mengi. Kujifunza kupiga gitaa si jambo la rahisi mwanzoni, lakini ni safari yenye furaha, subira na maendeleo ya hatua kwa hatua. Nilipoanza kujifunza gitaa nikiwa na shauku ya muziki na hamu ya kujieleza kwa njia tofauti na maeneo ya kawaida Mara ya kwanza niliposhika gitaa nilihisi mchanganyiko wa furaha na hofu furaha kwa sababu nilikuwa natimiza ndoto ndogo niliyokuwa nayo kwa muda mrefu na hofu kwa sababu sikujua nianzie wapi kamba zilionekana ngumu, vidole vilikua vinauma na ilichukua muda kupata sauti safi bila kelele zisizotakiwa. Hata hivyo, siku hizo za mwanzo zilinifundisha umuhimu wa subira na mazoezi ya mara kwa mara. Nilianza kwa kujifunza akodi za msingi kama ka, ga, da na a. Akodi hizi zilionekana rahisi kwa macho, lakini kwa vitendo zilihitaji uratibu mzuri wa vidole na kumbukumbu ya misuli. Kila nilipofanikiwa kubadilisha akodi bila kusita, nilihisi mafanikio makubwa. Hilo liliniongeza motisha ya kuendelea kujifunza zaidi. Katika safari yangu ya kujifunza gitaa, niligundua kuwa mazoezi ya kila siku, hata kwa dakika chache, yalikuwa bora kuliko kufanya mazoezi marefu, mara chache. Nilijifunza pia kusikiliza muziki kwa umakini zaidi, nikitambua midundo, akodi, na mitindo tofauti ya kupigia gitaa. Hii ilinisaidia kuboresha uelewa wangu wa muziki kwa jumla. Changamoto nyingine ilikuwa kuvumilia makosa. Kulikuwa na nyakati nilikosea mara kwa mara na wakati mwengine nilihisi kukata tamaa. Hata hivyo, nilijifunza kuwa makosa ni sehemu ya mchakato wa kujifunza. Kila kosa lilikuwa funzo na kila jaribio lilinifanya kuwa bora zaidi ni kidogo kuliko jana. Pia, kujifunza kupiga gitaa kulinisaidia kujenga kujiamini. Nilipoweza kupiga wimbo mzima. Hata kama siku ukamilifu, nilihisi fahari kubwa. Nilianza hata kupiga gitaa mbele ya marafiki au familia, jambo ambalo hapo awali lilionekana gumu. Hili ilinifundisha kuthamini maendeleo madogo na kuthubutu kujionyesha. Zaidi ya ujuzi wa muziki, gitaa lilinipa nafasi ya kujieleza kihisia. Wakati mwingine nilipokuwa na furaha, huzuni au mawazo mengi, gitaa ilinisaidia kutoa hisia hizo kupitia muziki. Hii ilikuwa kama aina ya tiba ambapo nilipata utulivu na amani ya ndani. Kujifunza gitaa kulinifundisha humuhimu wa kueka malengo madogo. Badala ya kujilazimisha kujifunza kila kitu mara moja. Nilijifunza kugawanya safari yangu ya kujifunza katika hatua ndogo ndogo. Kama kujifunza akodi moja kwa wiki, au wimbo mmoja kwa muda fulani. Hii ilinifanya nisiwe na presha kubwa na ilinisaidia kuona maendeleo kwa urahisi. Pia, gitaa lilinisaidia kuboresha umakini na nidhamu binafsi. Ili kupiga gitaa vizuri, nilihitaji kukaa chini, kuacha vishawishi, na kujitolea kikamilivu kwenye mazoezi. Hii ilinisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha, kama masomo na kazi, ambapo umakini na nidhamu ni muhimu. Pia kupiga gitaa kulinisaidia kuungana na watu wengine. Kupitia gitaa nilikutana na watu wenye mapenzi sawa ya muziki, tukashirikiana, tukabadilishana mbinu na wakati mwingine kupiga muziki pamoja. Hii ilinisaidia kujenga urafiki na kuongeza ujuzi wangu wa kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa jumla, uzoevu wangu wa kujifunza kupiga gitaa haukuwa tu kuhusu muziki, bali ilikuwa safari ya kujijenga kama mtu, ilinifundisha nidhamu, uvumilivu, ubunifu na humuimu wa kuende.